Unapendelea suruali ama sketi. Suruali, nju sketi, sasa zingine unaezavaa sketi. Upepo ikuje na ile ni sketi nyepesi. Upepo itainua juu. Na hapo nasa tuseme uko karibu na watu, hapo utaanza kuona aibu. But suruali ni kitu imekuficha, imekubana. Sasa unajua tu, hata kama juu upepo imekuja, haitainuka.

Je, u napiga kura? Ndio, mimi ni mehitimu miaka inayofaa kupiga kura. Ata wa mwisho mwisho wa kura ilipigwa kwa hii nchi yetu nilishudia. Nilikuwa hapo, nilipiga kura. Nilikua nimehitimu ile miaka kumi na nane yenye mtu anafaa kupiga kura sa mimi ni mkenya kamili. Kwa hiyo.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mimi naishi kwa nyumba. Nyumba yenye iko na sebuleni, iko na jikoni, iko na mahali pa kulala. Sasa napenda nilihamia huku mwaka tatu uliopita. Naipenda kwa sababu ni mahali penye kuna usalama mzuri. Hata ukiacha nyumba yako ka hujafiga kifuli uende kwa duka, utapata vitu zako ziko. Na tena, na hapa pia inanipatia, hakuna kelele mingi, na tena ni mahali pia unaeza toka, uko na kwa yaani, kwako na jirani, haiko karibu sana. Saa huwezi sikia nini jirani anasema. Saa ni mahali tu pako, tu umekaa tu, unaeza fikiria, hakuna mtu wa kukusumbua. Maybe niseme kama mtoto wako tu ndo anaeza kukusumbua. But ati lakini ati jirani, jirani ya haezikusumbua, juu mahali penye jirani anaishi na wewe unaishi kila mtu wako na balikoni yake, saso nona, haku ni malipa mta pigana na mtu, ukona cho yako kwa nyumba, uwezi pigana na mtu, juu hati uu, mtu ajaosha choo, nini, nini. Uo hizo ni mani nutu katuna piti ya tuke uu uploat.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku. Mi natumia matatu. Hiyo ni gari. Na kama ni karibu yenye gari hipiti naeza tu sema natumia piki piki. Hizo ndo njia ya usafiri yenye mimi hutumia za kila siku. Maybe nikitaka kuenda mahali, dukani na ni mbali. Natumia piki piki. Na kama nataka kukwenda sasa nasema hii ni mahali yeyne pikipiki ni mbali juu pikipiki pia inaleta upepo na kaa ukona mtoto utapanda matatu hiyo ni gari.

Je, umewahi kuona bahari? Ndio, nimewai kuona. Hii ilipata nyakati tulikuwa. Nilikuwa nimeenda ushago ya kina mamangu huko. Sasa ni ile yenye tu saa tunasema wacha twende tuone, tukapelekwa na watu wa kubwa na mamangu. Nikaenda nikaona. Saa hiyo likuwa siku yangu ya kwanza kuiona. Hii ilipata kaa bado niko huko kidato.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Mimi napumzika kama nimelala tuseme hapo sebuleni kwenye kochi. Nitapumzika ju nikisema niende kwenye kitanda huko kwa chumba chakulala nilale No, nitalala na sasa hio si kupumzika. Sa nitapumzika tu kama natazama sinema. Ama niko tu hapa hakuna kitu nafanya. Niko hapo kama nafunga macho nalala na kama silali. Ju mtu akiniita naeza naeza.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Napendelea mwanga wakati. Ju a mwanga mkali. Naezafanya ata uwe mvivu. Wakosa kufanya kitu. Naeza kuwa unaamka asubuhi. Na wewe umeamka tu ka umechoka. Ju hiyo ukali wake. But wa kati inakuburudisha, inakupatia ile nia ya kufanya vitu na uchoki.

Zawadi gani nzuri umewahikupokea? Zawadi ya viatu na bagi. Bagi ya yenye mtu kibeti yaani. Yenye mtu ndani zao ziko sita. Nimeshaipokea ilikuwa nyakati ya valentine mume wangu aliniletea. Nilifurahi.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Wazo, maybe nimefikiria kama niweze saa hii ndiyo mwaka umeanza, nianze kuweka pesa, niweke pesa, hadi ifike huko kwa mwezi wa kumi na mbili. Nione kina yenye nitakuwa nimepata kwa hii mwaka. Nijifunze kuweka, kuweka pesa, ili kesho yake jambo yote ikifanyika naweza kuwa na hela.

Unashambulia aje tatizo kazini. Itabidi nikae chini. Nijue tatizo ama kosa liko wapi. Nipitie pole pole. Niweze kupata. Juu sasa ukipitia haraka raka. Hautapata. Hautaweza kuirekebisha. But ukienda kwa tuseme kama ni files. Zimepotea mafakura maneno ingine ulisahau kuweka kwenye cheki. Itabidi tu upitilie pole pole. Hadi uweze kupata. Ili nikuje nirekebishe.

Unapenda kununua nini zaidi. Mimi napenda kununua viatu. Viatu napenda kununua sana. Unaeza pata kuna hii kiatu imekuja na niko na natembea na nimeipendelea. Nimeipenda itabidi ni ninunue. Tena unajua viatu ni ile yenye inaisha haraka kushinda nguo. Sasa utanunua kiatu.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa wiki? Kwa siku, hata ineza kuwa mara tano. Hii runinga yangu inaisha moto haraka. Ni ile yenye ukitumia, like muda mbili, imeisha. Inafika masaa zingine, mimi hutumia kama iku kwa charge. Sa naicharji mara hata tano kwa siku.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kazi kama ni kazi ya nyumba nakunywa chai kwanza ili inipe nguvu. Na kama ni kazi kwa ofisini itabidi nisafishe kiti na hiyo meza yangu yenye nafanyia kazi. Nieke zote ziwe safi ndo niweze nikae nianze kufanya kazi.

Nyama gani unayoipenda zaidi. Napenda nyama ya kuku. Ju mi sikuli nyama ya ng'ombe. Napenda nyama ya kuku. Hiyo ndo nikipata mi hukula naeza ikula. Naenza ikula na spaghetti. Ama nikule na mchele. Mi naipenda kukula na mchele. Ama saa zingine niikule na viazi.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? He! Mimi ni mtu wa kuwahi. Na na si pendi kuchelewa. Sa tuseme kama nimepata mtu mwenye nataka kunifanyia kitu. Ama nimepata kazi mzuri yenye inanilipa mzuri. Mimi sichelewi. Nitafika hapo kwa ile masaa uliniambia nifike. Sasa mimi si mtu wa kuchelewa.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kufuga. Eh, mimi sipendi mnyama yote wa kufuga. Sipendi paka. But naweza jaribu mbwa. But kama niko huko, mashambani. Huko nyumbani. Sasa saa hii niko nyumba yenye nalipa rent. Huwezi fuga, maybe ufuge paka. Juu mbwa haitakikani kwa ploti. Sasa mimi paka, mimi sipendi paka. Sipendi, kabisa.

Niambie kuhusu nchi, ungependa kuitembelea. Mi napenda siku moja nitembelee Dubai. Niende nione, juu naonanga tu, watu wanaenda huko, watu wanaendesha, wanajifunga hizi buibui. Ningependa kuenda huko atleast pia, mi nisikie, furaha yenye watu wanasikia.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Maybe maji, wakati kuna jua maji baridi nweza penda. But kama ni nini soda, soda naeza penda, basi mi huwa sikunywi ile mingi kiwango mingi, na kunywanga ile kidogo, ile tu kidogo. But sasa kama kuna ile maji baridi, yani maji naeza sikia poa.